Kumbukumbu yangu ya kutisha ni kusafiri gizani usiku katika barabara tupu. Nilihisi hofu na wasiwasi kwa sababu hakuna mwanga au magari mengine. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa makini kila wakati na kudhamini usalama wangu hata hivyo sasa ninakumbuka tukio hilo kwa tahathari siyo kwa hofu tena.

Napenda kutembea kwenye bustani za kijani, hali ya utulivu, miti na maua hunifanya nijisikie amani na furaha. Kutembea hapa pia hunisaidia kupumua vizuri na kuwa na afya njema. Ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu.

Kila siku napenda kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji. Hii hunisaidia kueka mwili wangu ukiwa na afya, ngozi safi na nguvu za kufanya kazi. Kunyws maji pia kunanifanya nijisikie machozi kidogo na hutoa hisia ya ustawi wa mwili na akili.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia husaidia kulinda kichwa kutoka jua na baridi na pia uongeza mtindo wangu. Napenda kofia zenye rangi nzuri au za kipekee ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kujiamini.

Lengo langu muda mrefu kazini ni kukua na kuwa mtaalamu bora katika taaluma yangu. Napenda kujifunza stadi mpya, kuchangia kikamilifu katika timu na kufanikisha miradi kwa ufanisi kufikia lengo hii kunanisaidia nijiskie mafanikio na kuridhika kazini.

Kazini, napanga muda wangu kwa makini. Ninatenga muda kwa kazi muhimu kwanza na kisha zile zisizo za haraka. Kutumia ratiba kunanisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nilianza ufikishaji wa biashara yangu ndogo kwa bidhaaa za mikono. Nilijifunza kupanga rasilmali, kutafuta wateja na kutoa huduma nzuri. Uanzishaji huu umenifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kufanikisha malengo yangu kazini.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi napenda jinsi inavyofundishwa kuelewa dunia yetu, kujaribu majaribio na kugundua mambo mapya. Sayansi hunisaidia kuwa na mawazo makini na kuniacha nikiwa na hamu ya kujifunza kila siku.

Nimejaribu sushi, chakula ch Kijapani na nilipenda sana. Ni kitamu, safi na kina ladha tofauti na chakula cha kawaida. Kuonja chakula hiki kulinifundisha kuwa na ujasiri, wakujaribu vyakula vipya na kufurahia tamaduni tofauti.

Wakati wa baridi kali, napenda kuvaa nguo nzito, kofi, kofia na glavu ili kulinda mwili. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto, na kukaa ndani ya nyumba au sehemu yenye joto. Hii hunisaidia kuwa na afya na kufurahia hali ya baridi bila matatizo.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja. Napenda kwa sababu unaonyesha kazi, nguvu na nidhamu ya hali ya juu. Nakumbuka nilifurahia kutazama wanariadha wa Afrika wakishinda medali. Mchezaji ninayempenda ni Elliud Kipchoge kwa bidii na rekodi zake. Wakati wa michezo ya olimpiki, ninahisi furaha, msisimko na motisha ya kufanya bidii.